Ninajenga mahusiano mazuri na wafanya kazi wengine kwa kuwasiliana, kwa heshima na uwazi. Mimi husikiliza maoni yao, uheshimu tofauti za watu na kushirikiana kwa moyo mmoja ili kufikia malengo ya kazi. Pia hujitaidi kuwa msaidizi pale inapoitajika na kushukuru mchango wa kila mmoja. Kuwa mkweli, kutimiza ahadi na kudumisha mtazamo chanya, kuna saidia kujenga uaminifu. Zaidi ya hapo kushiriki mazungumzo ya kirafiki kazini na kusherehekea mafanikio ya pamoja huimarisha mshikamano.

Mandhari nzuri zaidi ni liyo waikuona ni ile ya machweo kando ya bahari. Anga hubadili karangi taratibu kutoka bluu hadi machungwa na nyekundu hukujua likiza mapolepole majini. Upepo mwanana kutoka baharini huleta utulivu na sauti ya mawimbi kugonga ufukwe kwa upole. Ndege hurukajuu wakirejea makwao na mazingira yote hujaa hali ya amani na tafakari. Mandhari hiyo hunifanya nihisi, furaha, shukurani na ukaribu na maumbile. Niki tambua uzuri na utulivu uliopo katika dunia hii.

Ujuzi ni nao itaji kumarisha zaidi ni ujuzi wa mawasiliano, hasa katika kuwasiliana kwa ufanisi na watu wenye mitazamo tofauti. Kuwana uwezo wa kusikiliza kwa makini, kueleza mawazo kwa uwazi na kutoa mreje sho mzuri ni muhimu katika kazi na maisha ya kila siku. Pia naitaji kuimarisha ujuzi wa usimamizi wa muda ili kuongeza tija na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa kuboresha ujuzi huu, nitaweza kushirikiana vizuri na wengine, kutimiza malengo kwa wakati na kujijengia nidhamu na kujiamini zaidi katika majukumu.

Kipawa changu kikuu ni kusoma na kuandika vizuri napenda kueleza mawazo yangu kwa maneno kwa uwazi na kwa mtindo unaovutia wengine Hii pia uniwezesha kuelewa haraka habari mpya na kushiriki maarifa yangu kwa wengine zaidi ya hayo nina kipawa cha kusikiliza na kuelewa hisia za watu kipawa hiki uniwezesha kujenga mahusiano mazuri kazini na kwenye maisha ya kila siku kwa ujumla vipawa vyangu vina husiana na ufanisi wa mawasiliano ubunifu na kusaidia wengine kufanikisha malengo yao.

Kila siku ninatumia usafiri wa umma kama basi au matatu ili kufika kazini, kwa sababu ni raisi na nafuu. Kabla ya kuondoka, mimi hupanga ratiba ili nisafiri bila kuchelewa. Wakati wa usafiri, ninajaribu kukaa kwa utulivu, kuzingatia usalama na kuheshimu abiria wengine. Mara nyingine, nitapanda baiskeli au kutembea kwa miguu ikiwa mahali ni karibu. Jambo linaloongeza afya yangu na kupunguza gharama. Kwa ujumla ninachagua njia ya usafiri inayofaa muda, gharama na usalama ili kuakikisha ninapata safari yenye tija na raisi kila siku.

Kuhusu mabadiliko kazini napokea mabadiliko kwa mtazamo chanya na unyenyekevu. Kwanza, usikiliza maelezo ya mabadiliko hayo kwa makini ili kuelewa sababu na malengo yake. Kisha, ujaribu kubadilika kwa haraka na kushirikiana na wenzangu ili mabadiliko ya fanikishwe kwa ufanisi. Pia huuliza maswali pale ninapoitaji ufafanuzi zaidi na kutoa mapendekezo wakati inawezekana. Kwa njia hii nashirikiana kikamilifu nikuze uelewa wangu na kudumisha tija kazini.

Ndiyo, napenda sana kupanda milima kwa sababu ni shughuli inayochangamsha mwili na akili. Kupanda milima hunipa fursa ya kuwa karibu na maumbile na kufurahia manthari ya kupendeza kama vile miti, wanyama waporini na anga safi. Shughuli hii pia hunisaidia kuongeza nguvu na kustahimilivu wa mwili. Zaidi ya hapo, hupunguza msongo wa mawazo na kunipa utulivu wa akili. Napenda kupanga matembezi madogo au makubwa kulingana na muda na hali ya mwili kwa sababu kila mlima unachangamoto zake na furaha yake.

Jambo muhimu zaidi la dini kwangu ni imani na maadili. Imani hunipa nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha na kunisaidia kufanya maamuzi sahihi. Maadili ya dini kama heshima, huruma na ukweli huniongoza jinsi ya kushirikiana na wengine na kudumisha mausiano mazuri. Pia sala au ibada huniwezesha kutafakari, kupata utulivu wa akili na kushukuru kwa yote niliyopata.